Kumbukumbu za shule ambazo nzuli nazikumbuka. Ni kumbukumbu ya kuweza kusoma na dada yangu kuanzia darasa la kwanza mbaka darasa la saba. Io ni kumbukumbu nzuli sana naikumbuka. Na kumbukumbu nyingine ambayo naikumbuka nilivochaguliwa kuwa kiongozi wa shule. Nilikuwa nimesimama tu dalasani nashangaa mwalimu ameniambia wewe utakua kiongozi kwanzia leo. Nilishangaa sana na ni kumbukumbu yangu bola ya shuleni.

Kinywaji ambacho nachopenda kunywa asubuhi ni chai chai napenda sana kunywa asubuhi chai hiyo ikiwa imechanganywa na viungo vizuri kama mdalasini na tangawizi kidogo huwa ni nzuri sana na inavutia napenda kunywa chai yenye michanganyiko hiyo ni mzuri sana.